Kama kuna maali ningependa kutembea. Ningependa kutembea Marekani Marekani ningependa kutembea sana. Na nkuu maali ni pazuri utapata kama kuna wale wazungu unaingiliana nao pale katikati alafu nikuwama nikuwenda upe na mamangu. Kupumzika na kutembea si sana vile si si si si pumzika sana vile.

Cinema sipendi kuenda sana utapata nitaenda cinema ikiwa labda kuna filmu mpya imetoka hapo unapata kwamba naweza kuenda kwenye cinema hivi hivi kawaida ati kuenda kwenye cinema ni nadra sana. Naenda tu mara moja moja tu ile ambapo kuna filamu imetoka mpya naenda kuangalia hiyo filamu.

Ufanisi, ufanisi.